Kwanza kumshukuru mola hilo ni jambo lazima ambalo kila mtu anafaa kufanya maana kama si yeye tusingefika wakati huo na pili naweza kujitayarisha na kuviweka vitu vyangu pamoja ili kuhakikisha kila kimoja kiko katika wakati wake nisije nikazikosa wakati nazichu.